Unapanga kazi zako vipi kwa upande wangu hatua ya kwanza katika kupanga kazi zangu ni kuorodhesha kila kitu kinachohitajika kufanywa. Kila kazi ndogo au kubwa naiandika ili nisije nikasahau au kuchanganya mambo. Na orodhesha hii hunisaidia kuona kazi zote kwa uwazi. Na baada ya hapo ninapanga kipaumbele kwa kazi zangu. Sio kila kazi ni ya haraka au muhimu kwa kiwango sawa. Kazi za umuhimu zaidi au zenye muda mfupi wa mwisho na ziweka kipa umbele. Ili nisije nikachelewesha au kufanya kazi kwa haraka na kwa presha kubwa Pia ninapanga kazi zangu kwa kuzigawanya katika sehemu ndogo ndogo kazi kubwa inaweza kuonekana ngumu na ya kuchosha Lakini ninapoigawanya kuwa sehemu ndogo ndogo inakuwa rahisi na hufanywa kwa ubora. Hii pia inanisaidia kuepuka, kuchoka na kukata tamaa na zaidi ya hayo napanga ratiba ya muda Ninaweka muda maalumu wa kufanya kila kazi na kuzingatia mapumziko, mafupi, ili, kurudisha, nguvu na umaakini ratiba huniwezesha kufanya kazi kwa ufanisi na kutimiza kila kazi ninayopewa kwa wakati ambao umepangwa Aidha ninapanga kazi zangu kwa kupunguza vitu vinavyonipotezea muda. Hii ni kama kupunguza matumizi yasio ya lazima ya simu mitandao ya kijamii au mazungumzo yasiyo ya lazima. Hii hunisaidia kuimarisha umaakini wangu usipotee na kazi kufanyika kwa ubora. Na pia ninapanga kazi zangu kwa kujua vyanzo vya msaada. Ikiwa nina changamoto au tatizo fulani mimi mara nyingi na omba msaada mapema badala ya kusubiri mpaka muda uishe. Na hii hunisaidia kazi yangu kufanyika kwa haraka na kwa usahihi Kwa kumalizia kupanga kazi zangu ni mchanganyiko wa orodha Kipa umbele kugawanya kazi katika sehemu ndogo ndogo ratiba kuzingatia muda na msaada Hii, sio tu inasaidia kukamilisha kazi kwa wakati. Bali pia hujenga nizamu, uwajibikaji na heshima kwa wengine. Kupanga kazi vizuri ni ufunguo wa mafanikio katika maisha ya akili.

Leo ningependa kuzungumzia mada muhimu na ya kuvutia sana. Nayo ni lugha gani ningependa kujifunza? Mimi ningependa kujifunza hasa lugha ya kichina na lugha ya kifaransa. Katika dunia ya leo, lugha ni daraja muhimu linalotuunganisha watu wa tamaduni na mataifa tofauti. Kujua lugha zaidi ya moja kunanipa fursa mpya katika maisha kama vile elimu, biashara, ajira na hata marafiki wapya. Ndiyo maana nina shauku kubwa ya kujifunza lugha za kigeni. Lugha ya kwanza ambayo ningependa kujifunza ni lugha ya kichina. Kwa sababu ni kwamba china ni moja ya nchi zenye nguvu kubwa kiuchumi duniani. Watu wengi duniani wanazungumza kichina. Hivyo kujua lugha hii kungeniwezesha na kungenisaidia sana katika biashara na mawasiliano ya kimataifa. Ingawa lugha ya kichina inaonekana kuwa ngumu kwa sababu ya herufi zake na matamshi yake Lakini naamini kuwa katika bidii na uvumilivu na mazoezi hakuna jambo lisilowezekana. Pia kujifunza lugha ya kichina kungenipa nafasi ya kuelewa utamaduni wao. Namna wanavyoishi, namna wanavyofikiri na namna wanavyofanya kazi. Lugha hunifundisha sio maneno tu, bali pia maadili na mtazamo wa maisha ya watu wanayoitumia. Lugha ya pili ambayo ningependa kujifunza ni lugha ya kifaransa. Kifaransa ni lugha inayozungumzwa katika nchi nyingi duniani. Hasa Afrika, ulaya na sehemu za Amerika. Kujua kifaransa kungeniwezesha na kungenisaidia kuwasiliana na watu wengi zaidi. Hasa katika nchi jirani za Afrika zinazotumia lugha hii. Kifaransa pia ni lugha ya kimataifa. Inatumika katika mashirika mengi makubwa duniani. Kama vile umoja wa mataifa kwa hiyo kujifunza kifaransa kungeongeza fursa zangu za kazi, masomo na ushirikiano wa kimataifa. Zaidi ya hayo, kifaransa ni lugha yenye mvuto, sauti nzuri na historia ndefu katika sanaa, fasihi na utamadumi. Kwa kumalizia, ningependa kusema kuwa napenda kujifunza lugha ya kichina na lugha ya kifaransa. Lugha hizi mbili ambazo ningependa kujifunza kwa sababu zinanipa maarifa, fursa na uwezo wa kuungana na dunia kwa upana zaidi. Kujifunza lugha mpya ni kuwekeza katika akili ya mai.

Unaifadhi pesa vipi? Ninaifadhi pesa zangu kwa kutumia njia ya benki. Katika maisha ya sasa, pesa ni sehemu muhimu sana ya kutuwezesha kuishi, kufanya mipango na kutimiza ndoto zetu. Hata hivyo, changamoto kubwa siyo kupata pesa tu. Bali ni kuzifadhi vizuri na kuzitumia kwa hekima. Ndio maana matumizi ya benki yamekuwa muhimu sana kwangu, kwa upande wangu nahifadhi pesa zangu kwa kueka akaunti ya benki. Benki hunipa usalama mkubwa kwa sababu pesa zangu zinakuwa salama kuliko kuzifadhi nyumbani. Nikifadhi pesa nyumbani kuna hatari ya kuibiwa, kupotea, au hata kuharibiwa, lakini benki inanipa uhakika wa usalama na utulivu wa moyo. Faida nyingine ya kuhifadhi pesa benki ni urahisi wakufanya miamara na weza kueka pesa, kutoa pesa au kutuma pesa kwa watu wengine. Kwa njia rahisi, pia benki hunisaidia kufuatilia matumizi yangu kupitia taarifa za akaunti yangu. Jambo ambalo linanisaidia kupanga bajeti yangu vizuri. Pia benki hunisaidia kuweka nidhamu ya matumizi ya pesa. Kwa sababu, pesa zangu zinakuwa benki, si rahisi kuzitumia ovyo. Hii hunifanya nifikilie marambili kabla ya kutoa pesa izo. Na hivyo, hunisaidia kuokoa kwa ajili ya mahitaji ya baadae. Kama masomo, biashara au kwa dharura mbali mbali benki pia hutoa fursa nyingine muhimu kama kueka akiba na mikopo mbali mbali. Kupitia akaunti ya akiba na weza kuifadhi pesa kidogo kidogo kwa muda mrefu na kufikia malengo yangu. Mikopo pia inaweza kunisaidia kuanzisha au kukuza biashara endapo nitaitumia kwa uangalifu. Na zaidi ya hayo kuhifadhi pesa benki hunijengea historia mzuri ya kifedha. Historia hii ni muhimu sana pale ninapohitaji huduma nyingine za kifedha. Siku za usoni. Benki huamini mtu anayejua kuifadhi na kusimamia pesa zake vizuri. Kwa maoni yangu kuifadhi pesa benki ni hatuwa muhimu ya kujenga maisha bora ya baadae. Haijalishi mtu ana kipato kikubwa au kidogo Kilicho muhimu ni utamaduni waku okoa pesa Hata pesa kidogo ziki hifadhiwa mara kwa mara zinali.

Je unapiga kura, ndiyo unapiga kura. Kupiga kura ni haki ya msingi ya kila raia anaistahili. Na ni njia moja wapo inayompa mwananchi nafasi ya kushiliki katika maamuzi ya nawewasili maisha yake ya kila siku. Kupitia kula, wananchi huonesha maoni yao na kuchangia mwelekeo wa uongozi wa nchi yao. Kwa maoni yangu, kupiga kura siyo tu tendo la kwenda kwenye kituo chakupigia kura. Bali ni ishara ya wajibikaji na uzalendo. Mtu anapopiga kura, anonyesha kuwa anajari mustakabali wa nchi yake na jamii yake na vizazi vijavyo. Wapo watu wanaozani kuwa kura yao aina maana au aiwezi kubadilisha chochote. Lakini ukweli ni kwamba kula moja ikiongezwa kwenye kula nyingine nyingi uleta mabadiliko makubwa historia imetonesha kuwa maamuzi makubwa yamefanyika kwa tofauti ndogo sana ya kula kupiga kula pia usaidia kujenga demokrasia na amani. Wananchi wanaposhiliki kwanjia ya amani katika uchaguzi usaidia kuepusha mgogolo na migawanyiko mbalimbali. Kura umwezesha mtu kutoa maoni yake bila kutumia nguvu au vurugu. Na aiza kupiga kula umpa wananchi na fasi ya kuwajibisha viongozi. Kiongozi anapojua kuwa wananchi wanahaki ya kumpigia au kutompigia kula ulazimika kufanya kazi kwa bidii na kwa uaminifu. Hii usaidia kubolesha uduma kwa jamii. Hata hivyo, ili kupiga kula iwe na maana ni muhimu kwa wananchi kuwa na uelewa sahihi. Mtu anapasa, anapaswa kufuatiria taarifa, kusikiliza hoja tofauti na kufanya uamuzi wake kwa busala. Kupiga kula kwa kufuata ushawishi au maneno ya watu bila kufikili sio njia sahihi. Kwa upande wangu naona vijana kushiliki katika kupiga kula ninjia ya kuonyesha kuwa sauti yao ni muhimu. Vijana ndiyo nguvukazi ya taifa na maamuzi yanayofanyika leo ya taasili maisha yao ya badae. Hivyo ni muhimu kwao kutumia aki yao kwa uangalifu. Kwa kumalizia, ningependa kusema kuwa kupiga kula ni haki. Lakini pia ni jukumu kila laia anapochukua atuwa ya kushiliki anachangia kujenga taifae lenye haki. Amani na maendeleo. Swali la je unapiga kula? Ndiyo mimi napiga kula.

Je napenda kuoga kwa maji ya moto, jibu langu, ni ndio napenda kuoga kwa maji ya moto. Sababu kubwa inayonifanya nipende kuoga kwa maji ya moto, ni falaja na utulivu, ninaopata. Baada ya siku ndefu ya kazi au shughuli mbalimbali, maji ya moto hunisaidia kuondoa uchofu wa mwili na mawazo. Ninapo mimina maji ya moto, juu ya mwili wangu, nahisi misuli yangu ikilegea na akili yangu ikitulia. Kuoga kwa maji ya moto pia hunisaidia sana wakati wa baridi au asubuhi na mapema. Maji moto hunipa hunifanya nijisikie mwenye nguvu na kunisaidia kuanza siku yangu kwa hali nzuri Badala ya kuhisi baridi na uvivu nahisi mwili wangu ukiwa mchangamfu na tayari kufanya kazi. Faida nyingine ya kuoga kwa kutumia maji ya moto ni upande wa usafi wa mwili. Maji ya moto husaidia kufungua vinyweleo vya ngozi, hivyo uchafu hutoka kwa hurahisi, na hii hunifanya nijisikie msafi zaidi na mwenye kujiamini. Pia kuoga kwa maji ya moto, hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Wakati mwingine kuoga tu, kunakuwa kama muda wangu binafsi wa kutafakari. Kupanga mawazo na kujiuliza maswali muhimu ya maisha. Ni muda ambao ninakua peke yangu nikituliza akili yangu. Hata hivyo ni muhimu kutumia maji ya moto kwa busara. Maji ya moto kupita kiasi yanaweza kuharibu ngozi zetu au ata kutuletea madhara kwa afya zetu. Ndiyo maana nahakikisha maji yanakuwa ya moto kwa wastani na si ya moto sana. Ili yanifae na kunilinda. Kwa maoni yangu, kila mtu anamtazamo wake kuhusu kuoga kwa kutumia maji ya moto au maji ya baridi. Wapo wanaopenda maji ya baridi nao ni sawa lakini kwangu mimi kuoga kwa maji ya baridi au kwa maji ya moto ni sehemu ya utaratibu wangu wakujitunza na kujipenda. Kwangu mimi mara nyingi napendelea kuoga kwa maji ya moto. Kwa kumalizia ningependa kusema kuwa kuoga kwa maji ya moto hunipa faraja afya ya mwili na utulivu wa akili. Ni jambo dogo lakini lenye mchango mkubwa katika maisha yangu ya kila siku. Hata hivyo, ni muhimu kutumia maji ya moto kwa busara. Maji ya moto kupita kiasi.

Kuna mambo mengi yanayoweza kumfuraisha mtu kama pesa, mafanikio au umaarufu. Lakini kwa upande wangu, kitu kikubwa kinachunifanya nifurahi sana ni kuwa na afya njema. Afya ni zawadi kubwa sana katika maisha ya mwanadamu Unapokuwa na afya njema unawezo wa kufanya kazi kutimiza malengo yako na kusaidia wengine bila afya njema hata vitu vingine vyote havina maana na hawezi kuvipata. Kila siku ninapoamka asubuhi nikiwa mzima, nikiwa na nguvu nawezo wa kutembea, kuongea na kufikiri vizuri najiona kuwa na sababu ya kushukuru. Watu wengi wanandoto ya kuamka wakiwa wazima, lakini hawakubatika. Hilo linanifanya nitambue samani ya afya nilionayo na kunifanya nifurahie kwa dhati. Jambo la pili linalonifanya nifurahi sana ni kuona kuwa mambo yangu yanaenda vizuri. Aimanishi kuwa maisha hayana changamoto bali inamana kuwa hatua kwa hatua naona maendeleo katika kile ninachofanya. Kazi zinaendelea, mipango inonekana najithiada dazangu hazipotei bure. Ili unipa moyo wa kwendelea mbele bila kukata tamaa. Furaha yangu pia utokana na amani ya moyo. Ninapojua kuwa ninafanya mambo kwa juhudi na uaminifu. Hata kama matokeo hayaji kwa haraka. Moyo wangu unakuwa na utulivu amani ya moyo unifanya ni furahi zaidi kuliko kitu chochote cha nje. Na zaidi ya hayo, furaha yangu inachangiwa pia na watu wanaonizunguka. Familia marafiki na watu wanaonipa moyo unifanya nijisikie kuthaminiwa na kupendwa. Tabasamu, salamu na maneno mazuri kutoka kwa watu hawa uongeza furaha yangu ya kila siku. Kwa maoni yangu, furaha ya kweli haipatikani kwa kuwa na kila kitu, bali kwa kutambua samani ya kile ulichonacho. Afya njema na mambo yanapoanza kuenda vizuri ni sababu kubwa ya kushukuru na kufurahia. Kwa kumalizia ningependa kusema kuwa kinachonifanya ni furahi sana ni kuamka nikiwa na afya njema. Kuona jithiada zangu zikisaa matunda na kuwa na matumaini ya kesho iliyo bora. Hii ndiyo furaha yangu ya kweli kwa kumalizia.

Kila mtu anashuguli fulani inayompa furaha amani ya moyo na motisha ya kuendelea na maisha. Kwa upande wangu, shughuli ni ninayoipenda zaidi ni kujifunza na kufanya kazi mtandaoni. Shughuli hii inanipa nafasi ya kutumia akili yangu kuongeza maarifa na pia kujijengea maisha bora ya badaaye. Ninapofanya shughuli hii najisikia huru na mwenye kujiamini kwa sababu ninajifunza vitu vipya kila siku. Kila siku kuna jambo jipya la kujifunza. Kama vile mawasiliano matumizi ya teknolojia na namna ya kushirikiana na watu tofauti. Na hii unifanya nisione kama napoteza muda mbali najiona nikikua kiakili na kimaisha. Shughuli hii pia inanipendeza kwa sababu inanipa uhuru wa muda naweza kupanga ratiba yangu mwenyewe kuchagua muda wakufanya kazi na muda wakupumzika. Hii hunisaidia kuwanisha maisha ya kazi na maisha binafsi kwa urahisi zaidi. Na zaidi ya hayo, shughuli ninayoipenda hunipa matumaini na malengo. Ninapoeka malengo na kuona maendeleo atakama maendeleo madogo. Hii huniongezea amasa ya kuendelea kujituma Mafanikio haya hunifanya nijisikie mwenye ufahari na kunipa nguvu ya kusonga mbele licha ya changamoto mbali mbali ninazo zipitia Pia, shuguli hii inanifundisha uvumilivu na nidhamu Si kila siku mambo huenda kama nilivyo panga Lakini, ninajifunza kutokata tama Kila changamoto, unifanya niwe imara zaidi na kunifundisha mbinu mpya za kukabiliana na changamoto mbali mbali katika maisha kwa maoni yangu, shughuli unayoipenda ni kama chanzo cha nishati katika maisha inakupa sababu ya kuamka kila siku ukiwa na matumaini Ndiyo maana ni muhimu kwa kila mtu kujitambua na kugundua kile kinachompa furaha ya kweli. Kwa kumalizia, shughuli yangu ya kupendezwa ni ile inayonijenga kiakili, inayonijenga kimaadili na inayonijenga kimaisha. Na inanipa furaha matumaini na mwelekeo mzuri wa maisha shughuli yangu ya kupendezwa ni ile inayonijenga kiakili, inayonijenga kimaadili na inayonijenga kimaisha na pia inayonipa furaha matumaini na mwelekeo mzuri wa maisha. Shughuli mbali mbali zinanifundisha uvumilivu na nidhamu. Si kila siku mambo huenda kama nilivyopanga. Lakini najifunza ku.

Kila mtu anachakula ambacho anapokiona au anapokula hujisikia, fulaa na kulizika. Kwa upande wangu, chakula ninachokipenda zaidi, ni wali, pamoja na maarage. Chakula hiki, ni laisi, kinapatikana, kwa ulaisi, lakini, kina laza, nzuri na kinanipa nguvu kwa ajili ya shuguri nz za kila siku. Ninapenda wali na maalage kwa sababu ni chakula chenye lishe nzuli. Maalage yana proteini zinazosaidia kujenga mwili. Na wali unipa nguvu ya kufanya kazi. Na hii unifanya nijeskie nimeshiba na mwenye nguvu kwa muda mlefu. Pia, chakula hiki unikumbusha maisha ya nyumbani na familia. Mara nyingi nilikua na kila chakula hiki nikiwa na familia yangu. Tukishilikiana mezani na kuzungumza. Hivyo kila ninapokila chakula hiki, cha wali na maarage, najisikia kama nimerudi nyumbani na kupata falaja ya moyo. Chakula ninachokipenda zaidi pia kinanifundisha kulizika na kile kilichopo. Akiitaji galama kubwa, wala maandalizi magumu. Ni chakula kinachoonyesha kuwa, fulaa ha ayiko kwenye vitu vya galama kubwa. Bali, yiko kwenye vitu laisi vinavyotuletea afya na utulivu. Z Zaidi ya hayo chakula hiki kinaweza kuliwa kwa naamna tofauti. Wengine uongeza mboga mboga, wengine uongeza samaki au nyama ndogo. Hii ufanya chakula hiki kisiwe chakuchosha. Na kilamala kiwe na alaza tofauti. Kwa maoni yangu chakula ninachokipenda zaidi kinaonyesha sehemu ya maisha yangu na mazingira niliokulia. Ndiyo maana, ninasamini sana chakula ninachokipenda kwa sababu si chakula tu bali ni kumbukumbu na sehemu ya maisha yangu. Wakumarizia ningependa kusema kuwa, chakula ninachokipenda zaidi unipa nguvu, a afya na fulaa. Ni chakula laisi chenye maana kubwa sana kwangu. Chakula ninachokipenda zaidi pia kinanifundisha kulizika na kile nilichonacho. Chakula hiki akiitaji galama kubwa wala maandalizi magumu. Ni chakula kinachoonesha kuwa fulaha aiko kwenye vitu vya galama kubwa. Bali, iko kwenye vitu, laisi, vinavotuletea, afya, na utulivu. Ningependa kusema kuwa, chakula ninachokipenda zaidi unipa nguvu.

Je unapenda kusimamiya au kusimamiwa katika maisha ya kila siku kila moja wetu upitia nafasi izi mbili. Kuna wakati tunakuwa chini ya uongozi wa mtu mwingine na kuna wakati tunapewa jukumu la kusimamia au kuongoza wengine Kila upande unachangamoto na faida zake Kwa upande wangu napenda kusimamia Lakini pia ninaelewa umuhimu wakusimamiwa Napenda kusimamiya kwa sababu kunanipa nafasi ya kutumia mawazo yangu kupanga mambo na kuwasaidia wengine kufikia marengo yao Ninapokuwa msimamizi najifunza kuwa na wajibikaji mkubwa kwa sababu maamuzi yangu yanaweza kuwasili watu wengine. Kusimamia unifundisha kuwa na uvumilivu, mawasiliano na haki. Sio kila mtu anaelewa jambo kwa njia moja. Hivyo msimamizi mzuri lazima awe tayari kusikiliza, kuelekeza na kusaidia pale panapo hitajika. Na hii unijenga kiakili na kunifanya nikue kama kiongozi. Hata hivyo sipendi kusema kuwa kusimamiwa siyo muhimu. Kusimamiwa kuna nisaidia kujifunza nidhaamu, kufuata talatibu na kupata uzoefu utoka kwa waliotangolia. Unapokuwa chini ya uongozi unapata nafasi ya kuona jinsi mambo ya navufanyika na kujifunza makosa na mafanikio ya wengine. Kusimamiwa pia unisaidia kujilekebisha. Unapopewa maelekezo au kusaiswa unajifunza kuwa bora zaidi. Hii ni hatua muhimu kabla ya mtu kuwa msimamizi mzuri. Kwa sababu, kiongozi mzuri maranyingi ni yule aliewai kuwa chini ya uongozi wawengine. Kwa mauni yangu, mtu hawezi kuwa msimamizi mzuri kama hajawai kusimamiwa. Kusimamiwa, kuna kupa msingi wakuerewa changamoto za watu wengine ambao unautaenda kuwaongoza baadaye. Ndiyo maana napenda kujifunza katika kila nafasi nilionayo Kwa hiyo napenda kusimamia kwa sababu kunanipa nafasi ya kuongoza na kuleta mabadiliko Lakini pia nakubali kusimamiwa kwa sababu kunanijenga, kunanifunza na kunifanya niwe bora zaidi. Kwa kumalizia, ngependa kusema kuwa, kusimamia na kusimamiwa vyote ni muhimu. Kila hatua, inamchango wake katika kumjenga mtu.

Je umewahi kutembelea ziwa au mtu.? Kwa upande wangu nimewahi kutembelea mto na pia nimewahi kufika baharini Ingawa sijawahi kutembelea ziwa uzoefu wa mto na bahari umekuwa wakipekee na wenye maana kubwa kwangu. Kwanza kabisa kuhusu mto ni sehemu ambayo imenivutia sana. Je umewai kutembelea ziwa au mto? Kwa upande wangu nimewahi kutembelea mto hata kama kuna changamoto njiani nilipokuwa karibu na mto nilihisi utulivu wa moyo nikasikiliza sauti ya maji na kufurahia mandhari ya asili. Mto pia ni muhimu sana kwa maisha ya binadamu unatoa maji kwa matumizi ya nyumbani, kwa matumizi ya kilimo na hata kwa matumizi mbalimbali ya ufugaji. Nilipotembelea mto niliona jinsi watu wanavyoutumia kwa shughuli zao za kila siku. Jambo hili lililonifanya nitambue thamani ya rasilimali za asili kwa upande wa bahari uzoefu ulikuwa wa kutuvutia zaidi. Bahari ni pana sana maji yake hayana mwisho wa haraka na upepo wake unaleta faraja ya sana, nilipofika baharini kwa mara ya kwanza nilijisikia mshangao na nilikuwa na furaha kwa wakati mmoja kuiona bahari kulinifanya nitambue ukubwa wa dunia na udogo wa binadamu mbele ya maumbile ya asili. Bahari ilinipa hisia ya uhuru na matumaini, mawimbi yanapokuja na kuondoka yalinifundisha kuwa changamoto huja na kupita Pia bahari ni chanzo kikubwa cha ridhiki kwa watu wengi kupitia uvuvi, biashara, na utalii. Kwa maoni yangu kutembelea mto au bahari sio safari ya kawaida tu. Bali ni funzo la maisha, nilijifunza kutathimini mazingira, utulivu na uzuri wa asili Pia ni nafasi ya kupumzisha akili na kuondoa mawazo mengi. Kwa kumalizia ingawa sijawahi kutembelea ziwa lolote lile uzoefu wangu wa mto na bahari ume Umenipa kumbukumbu nzuri, maarifa na furaha. Natamani siku moja nipate fursa ya kutembelea ziwa pia, ili kujifunza na kuona uzuri wake bahari ni nzuri na kubwa sana, na kuna.

Leo ningependa kuzungumzia mada inayonigusa na inayogusa maisha ya kila siku ya watu wengi nayo ni jinsi ninavyotumia simu yangu. Katika dunia ya leo, simu ya mkononi imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha yetu. Si kifaa cha kupiga simu tuu, bali ni chombo cha mawasiliano, elimu, kazi na burudani. Kwa upande wangu, ninaitumia simu yangu kwa njia mbali mbali kulingana na mahitaji yangu ya kila siku. Kwanza kabisa, ninaitumia simu yangu kwa mawasiliano. Kupitia simu nawasiliana na ndugu ya jamaa na marafiki na watu wa kazini. Naweza kupiga simu kutuma ujumbe mfupi au kutumia mitandao ya kijamii kuwasiliana kwa haraka. Na hii hunisaidia kubaki karibu na watu ninaowapenda hata kama tuko mbali. Pili ninaitumia simu yangu kwa kazi na masomo. Kupitia simu naweza kupata taarifa muhimu, kusoma makala, kutazama mafunzo na kufanya kazi za mtandaoni. Simu imenisaidia kuongeza maarifa yangu na kufanya kazi kwa urahisi bila kuhitaji vifaa vikubwa. Pia simu yangu ninaitumia kwa kupata habari. Kila siku ninapata habari za ndani na nje ya nchi. Ili kujua kinachoendelea duniani, hii unifanya niwe na uelewa mpana wa maswala ya kijamii, kiuchumi na kiteknolojia. Kwa upande wa burudani, simu yangu pia hunisaidia kupumzika. Ninaskiliza muziki natazama video nasoma maudhui mbali mbali yanayonifurahisha Hata hivyo najitahidi kutumia burudani kwa kiasi ili isiniharibu na isiharibu ratiba yangu ya kazi Jambo muhimu ninalohitaji kufanya ni kutumia simu kwa nidhamu. Najua kuwa matumizi kupita kiasi yanaweza kupoteza muda na kuwasili afya ya akili. Ndiyo maana najitahidi kupanga muda maalumu wa kutumia simu na kuhakikisha siumizwi muda wangu mwingi usionatija. Zaidi ya hayo ninaitumia simu yangu kwa kujifunza na kujikuza binafsi. Kuna program na maudhui mengi yanayosaidia kujenga ujuzi mpya na kuboresha maisha simu inakuwa kama darasa la mfukoni Kwa maoni yangu, simu ni kifaa kizuri sana kama kitatumiwa kwa hekima inaweza kuwa, msaada, mkubwa au kikwazo kikubwa.

Katika maisha ya sasa kusafiri kumekua rahisi zaidi kuliko zamani kwa sababu ya maendeleo ya teknolojia. Zamani watu walitegemea ramani za karatasi au kuuliza njia kwa watu waliowakuta njiani. Lakini leo tuna GPS kwenye simu zetu. Ambazo hutuelekeza hatua kwa hatua mpaka tufike tunapopataka. Kwa upande wangu napenda zaidi kusafili kwa kutumia GPS ingawa ramani nayo inaumuhimu wake. GPS hunisaidia kujua mahali nilipo Ninapotaka kwenda na njia fupi au salama ya kufika huko na hii hunifanya nijisikie mwenye uhakika zaidi na hasa ninaposafili kwenda sehemu nisizozijua. Faida kubwa ya GPS ni urahisi na ufanisi. Inanionyesha muda wa safari, hali ya barabara na hata njia mbadala. Endapo kuna msongamano. Na hii hunisaidia kuokoa muda na kupunguza msongo wa mawazo wakati wa safari. Hata hivyo, ramani ya kawaida nayo inafaida zake. Armani hunisaidia kuelewa eneo kwa upana kujua miji au sehemu zinapo zinazozunguka na mwelekeo wa jumla wa safari yangu. Kwa kutumia ramani mtu hujifunza kufikiri na kupanga safari kichwani badala ya kutegemea teknolojia pekee kwa maoni yangu ni vizuri kuunganisha vyote viwili, GPS ni msaada mkubwa wakisasa Lakini pia kujua kusoma ramani ni ujuzi muhimu pia. Kuna wakati GPS inaweza kukosa mtandao au kukosea. Hivyo maarifa ya ramani yanaweza kukuokoa. Na zaidi ya hayo kutumia GPS hunifanya nijifunze zaidi kuhusu teknolojia na kuniongezea kujiamini pale ninapo safiri pekee yangu. Nikiwa na simu yangu na GPS najua nina msaada wakunielekeza popote pale ninapotaka kwenda Kwa kumalizia ningependa kusema kuwa napendelea kusafiri kwa kutumia GPS kwa sababu ya urahisi wake lakini na heshimu na kutasimini ramani kama msingi wa maarifa ya safari. Muhimu zaidi ni kufika salama na kufurahia safari yenyewe. Kwa hili swali la je unapenda kusafiri na ramani au GPS.

Unapenda rangi gani kwa ukuta wachumba? Rangi ya ukuta wa chumba sio tu kuhusu mwonekano Bali pia uhasili hisia, mawazo na tabia za mtu. Anapokuwa ndani ya chumba hicho. Kwa upande wangu, napendelea rangi nyepesi na zamani, kama blu ya anga, kijani, cha majani, au rangi nyeupe. Kwa sababu, hii ni kwamba rangi hizi utoa hisia ya utulivu na kufanya chumba kuwa mahali, pazuri, kupumzika, kusoma au kufikiria. Kila rangi ina maana yake na asali yake kwa mfano rangi nyeupe utoa hisia ya usafi na wazi na hufanya chumba kiwe kikubwa zaidi kuonekana. Blue ni rangi ya utulivu. Inafanya akili kupumzika na kusaidia fikra kuwa safi. Na rangi ya kijani utoa hisia ya maumbile na uhai. Na unipa furaha pale na napokuwa ndani ya chumba. Hizi ni sababu kwa nini napendelea rangi nye pesi kuliko rangi angavu au za moto kama nyekundu au rangi ya machungwa. Pili napendelea rangi zinazolingana na mtindo wa chumba changu na samani zake. Rangi zinazofanana huongeza mwonekano mzuri na kunifanya nijisikie vizuri nikiwa ndani Chumba chenye rangi nzuri huongeza hamu na hamasa ya kufanya kazi, kusoma au ata kupumzika vizuri Zaidi ya hayo, rangi ya ukuta wa chumba inaweza kuwasili furaha ya mtu. Napenda kuwa na chumba chenye rangi zinazotoa nguvu ya kuanza siku au kutuliza akili yangu baada ya siku ndefu. Na hii ni muhimu sana kwani mtu anapokuwa na mazingira mazuri akili yake inafanya kazi vizuri na moyo wake unakuwa na amani. Kwa maoni yangu, kuchagua rangi ya ukuta ni kuchagua hali ya moyo na mazingira unayota kuwa nayo. Si jambo dogo ni uamuzi wa kimsingi, wa jinsi unavyopenda maisha yako ya ndani ya nyumba. Hivyo, napendelea rangi zinazotoa utulivu, furaha, ubunifu, badala ya rangi zinazochosha au zinazo kosesha amani. Kwa kumalizia ningependa kusema kuwa rangi ninazo pendelea kwa ukuta wa chumba changu ni zile zinazonipa amani, furaha na motisha ya kuhishi vizuri. Chumba sio tu mahali pa kulala au pa kupumzika Bali nisehemu ambayo.

Je unatumia mfumo wa usalama wa vidole kwa upande wangu ndiyo ninatumia mfumo huu wa usalama kwa sababu unafaida nyingi na ni njia nzuri ya kulinda taarifa zangu binafsi. Mfumo wa usalama wa vidole ni moja wapo yanjia za kisasa ambazo zinarinda falaga na mali zetu. Ukiwa na mfumo uu, hakuna mtu anayeweza kufikia simu yako au komputa yangu bila ruhusa yangu. Jambo ili linanipa amani ya moyo na kujihisi niko salama zidi ya udukuzi mbali mbali. Faida kubwa ya kutumia mfumo wa vidole ni usalama na uraisi. Badala ya kuandika nambari ngumu au maneno ya sili ninaweza kufungua kifaa changu kwa alaka kwa kuweka kidole changu. Na ii ni rahisi haraka na sirahisi kuibiwa au kukisia. Pia inasaidia wakati ambapo nashindwa kukumbuka namba au maneno ya sili. Na zaidi ya hayo mfumo wa vidole unisaidia kulinda tarifa zangu muhimu kama picha, video, simu za mawasiliano au hata akaunti za mitandao ya kijami. Katika dunia ya leo ambapo tarifa ni mali kubwa. Mfumo huu ni njia ya kuhakikisha kwamba kilakitu kipo salama. Ninaelewa pia kuwa hakuna mfumo wa usalama ambao umekamilika kwa asilimia mia moja lakini kutumia vidole ni atua muhimu zaidi ya kulinda kifaa changu. Na hii inanionyesha umuhimu wakuzingatia usalama wakiteknologia katika maisha ya kila siku Kwa maoni yangu mfumo wa vidole pia ni ufumbuzi wakisasa Unaunganisha usalama na urahisi wa maisha Unafanya maisha ya kilasiku kuwa rahisi kwa sababu ninaweza kufungua kifaachangu kwa haraka. Huku niki hakikisha kuwa taarifa zangu ziko salama. Wakumalizia ningependa kusema kuwa kutumia mfumo wa usalama wa vidole ni jambo la busala na ni jambo la lazima katika zama hizi za teknolojia. Mfumo wa usalama wa vidole unatusaidia kulinda tarifa zetu, unalaisisha matumizi ya vifa zetu na unatoa amani ya moyo. Ni hatua ndogo ambayo inamchango mkubwa katika maisha ya kilasiku. Mfumo wa usalama wa vidore ni ufumbuzi wa kisasa.

Je unapenda hadithi za ajabu kwa upande wangu, jibu langu ni ndio Napenda hadithi za ajabu kwa sababu, zinanipa furaha, msukumo na changamoto ya kufikiri hadithi za ajabu, sio hadithi za kawaida Mara nyingi zinatokea katika dunia ya kweli mahali ambapo kila mtu na kila kitu kinawezekana. Hadithi hizi huchanganya ukweli na uongo kwa namna ya kuvutia na kunifanya nione maisha kwa mtazamo wa kipekee sababu ya kwanza, ninayopenda hadithi za ajabu ni kuongeza mawazo na ubunifu. Wakati ninaposoma au kusikiliza hadithi hizi, akili yangu inafanya kazi kwa namna ya kipekee. Najiuliza maswali kama. Ikiwa hii ingetokea kweli. Ningefanya nini? Au ni kwa jinsi gani wangeweza kutatua changamoto hizi? Hii hunifanya niwe na fikra za kipekee na ubunifu zaidi Pili hadithi za ajabu hunipa faraja na burudani Baada ya siku ndefu na kazi nyingi kusoma hadithi za ajabu kunanifanya nipumzike Hii ni njia nzuri ya kutoka katika msongo wa mawazo wa kila siku na kujiingiza katika dunia ingine. Ambapo mashabiki na wahusika wanaishi maisha ya kipekee Zaidi ya hayo hadithi za ajabu hunifundisha maadili na mafunzo mbalimbali ya maisha Ingawa hadithi zinaweza kuwa za kufikilisha au za kustajabisha mara nyingi zinabeba mafunzo kama urafiki, ujasiri, uaminifu au umuhimu wa kushirikiana. Hii ni faida kubwa kwani si tu burudani. Bali ni kioo cha maisha tunayopaswa kuishi kwa hekima. Aidha, hadithi za ajabu hunisaidia kujenga imani na matumaini. Wakati wahusika wanapokabiliana na changamoto kubwa na hatimaye kufanikisha jambo kubwa ninajifunza kuwa hata katika maisha halisi changamoto zinapita na matokeo mazuri yanawezekana kwa kuwa na juhudi na uvumilivu Kwa maoni yangu, hadithi za ajabu ni kama daraja la kuunganisha, akili na hisia, furaha na mafunzo, burudani na elimu. Hadithi za ajabu zinatoa njia ya kipekee ya kuondoka katika hali za kawaida na kuingia katika dunia ya maajabu ambapo kila kitu kinawezekana Kwa kumalizia, ningependa kusema napenda hadithi za ajabu kwa sababu zinafurahisha, zinanipa msukumo, zinanifundisha maadili na kupanua mawazo yangu. Ni sehemu muhimu ya.

Kila mtu anayefanya kazi, iwe ni kazi ya ofisini, kazi ya mtandaoni au sehemu nyingine yoyote, anaitaji mapumziko. Mapumziko haya ni muhimu sana kwa afya ya mwili na akili. Usaidia kuepuka uchovu na kuongeza ufanisi kazini. Kwa upande wangu, ninanjia kaza za kutumia muda huu kwa mapumziko ili kurudisha nguvu na kujisikia vizuri. Kwanza kabisa, ninapumzika kwa kutoka, kidogo kutoka kwenye eneo langu la kazi. Hii, inaweza kuwa, kuchukua, dakika chache, kutembea, au kunywa vinywaji mbalimbali kama maji, au soda. Hatuwa mdogo hii unisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie vizuri zaidi. Mwili unapata nafasi ya kupumzika misuli inazidi kutulia na akili upata nafasi ya kuendelea kuena kuendesha mawazo kwa uraisi zaidi. Pili wakati wa mapumziko mara nyingi ninasoma Ninasoma tarifa mbalimbali zinazohusiana na kazi au maswala mengine ya kibinafsi Hii inanisaidia kuendelea kujifunza bila kujisumbua sana na kazi nzima kusoma wakati wa mapumziko, kuna changia maendeleo yangu binafsi. Na kuna nifanya niwe mtu mwenye maarifa, zaidi, kazini na nje ya kazi. Na zaidi ayo, mara nyingine na pumzika kwa kuzungumza na wenzangu. Kujadiliana kucheka pamoja na kushirikiana nao kuna nifanya na kuna fanya mapumziko kuwa ya furaha na kuniongezea motisha Hii ni njia nzuri ya kuimarisha uhusiano kazini kuondoa msongo na kuongeza mshikamano kazini Wakati mwingine ninatumia mapumziko kwa kutafakari. Kutafakari kuna nisaidia kupanga ratiba ya kazi inayofuata. Kufikiri changamoto zilizopo na kutafuta mbinu za kuzitatua. Hii inanisaidia na unifanya niwe na mtazamo mzuri kazini na kuwa tayari kwa kila jambo linalokuja. Pia ninajitahidi kutumia mapumziko kwa kufanya mazoezi madogo. Kwa maoni yangu, mapumziko kazini siyo tu muda wa kupumzika kazini. Bali ni fulsa ya kurudisha nguvu, kuongeza ufanisi na kuboresha afya ya akili na mwili. Mapumziko kazini ya tumike kwa busara na kwa malengo. Mapumziko huleta matokeo makubwa katika kazi na maisha ya kilasiku Kwa kumalizia ningependa kusema kuwa Ninapopumzika kazini Ninajaribu kupumzisha mwili wangu na akili yangu kujifunza vitu vipya, kuimarisha uhusiano na wengine na pia kufanya mazoezi.

Chakula gani unachopenda kula jioni? Jioni ni wakati muhimu wa siku kwa kila mtu. Kwa sababu ni wakati wa kupumzika baada ya shughuli nyingi na pia ni muda wa kula chakula cha afya ili kujiandaa kwa usiku. Kwa upande wangu, chakula ninachopenda kula jioni ni ugali pamoja na mboga na samaki. Sababu ya kwanza ni kwamba ni chakula cha lishe kamili. Ugali hutoa nguvu ya nishati kwa mwili. Mboga utoa vitamini na madini muhimu. Na samaki hutoa protini na mafuta yenye afya kwa mwili. Hii inasaidia afya yangu na kunifanya nijisikie vizuri baada ya siku ndefu ya kazi au shughuli sababu ya pili ni furaha na utulivu. Chakulahiki kina nilizisha na kunifanya nipumzike. Bada ya siku yenye shughuli nyingi kuwa na chakula cha jioni kinachonilizisha kuna nifanya nipumzike na kuwa tayari kwa shughuli za kesho. Kila kipande cha chakula huchangia hisia ya furahana kulizika Zaidi ya hayo chakula hiki kina nisaidia kudumisha utamaduni na madili ya familia Mara nyingi nilikuwa nilikokulia nilikua na kula chakula iki na familia yangu Kila wakati, tunapokaa pamoja kulikuwa na mazungumzo, vicheko na furaha. Kwa hivyo, chakula hiki, siyo tu lishe, bali, pia, ni kumbu kumbu, nzuri, na hisia, nzuri, zinazohusiana, na familia. Aidha chakula cha jioni ninachokipenda ni rahisi kupika na kinalingana na ratiba yangu ya usiku. Hakiitaji muda mrefu wa maandalizi. Hivyo naweza kula bila kuchoka au kuchelewa kupumzika. Hii ni muhimu sana kwani jioni ni wakati wakupumzika na kujiandaa kwa usingizi mzuri. Kwa maoni yangu, chakula cha jioni sio tu kuhusu kufurahia ladha. Bali pia ni njia ya kujiifadhii, kujali afya zetu, kuondoa msongo wa mawazo na kuwa na furaha ya ndani. Ni muda wa kushukuru kwa siku iliopita na kujiandaa kwa kesho Kwa kumalizia, ningependa kusema kuwa chakula ninachokipenda kula wakati wajioni ni kile kinachonipa furaha, lishe bora, utulivu na kumbu kumbu nzuri. Ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku na hufanya jioni yangu kuwa nzuri na yenye maana. Kwa upande wangu chakula ninachokipenda kula wakati wajioni ni ugali pamoja na mboga na samaki sababu.